Nafanya kazi na timu ya mbali kwa mawasiliano ya wazi na mpangilio mzuri. Tunatumia simu barua pepe au mitandao ya kazi kuwasiliana mara kwa mara. Napenda kupanga ratiba na kuhakikisha kila mtu anajua jukumu lake. Pia ninaheshimu muda wa wengine na kuwasilisha kazi kwa wakati. Hata kama hatuko pamoja kimwili ushirikiano na kuaminiana hufanya kazi iendelee vizuri na malengo yafikiwe.

Kinachonifurahisha sana ni kuona juhudi zangu zikizaa matunda. Nikifanya kazi kwa bidii halafu nione matokeo mazuri nahisi furaha kubwa sana. Pia hufurahia kuwa na amani ya moyo, kucheka na watu ninaowapenda na kusaidia mtu hata kwa jambo ndogo. Mambo madogo kama kusikia habari njema au kushukuru yaliyonipata hunipa furaha ya kweli.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Hutumia kusaidia kazi kama kupiga simu, kusikiliza maelekezo, au kutumia programu za sauti kama voice notes. Teknolojia hii ina niraisishia kazi hasa ninapokua na haraka, au siwezi kuandika. Pia ni rahisi kwa mawasiliano, kwa sababu sauti huonyesha hisia vizuri kuliko maandishi. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti huokoa muda na hunifanya kazi kwa urahisi zaidi.

Ndiyo, nimewahi kulima. Kulima hunifundisha subira na bidii kwa sababu matokeo hayaji haraka. Napenda kuona mbegu zikimea na mimea ikuwa hatua kwa hatua. Ni kazi inayochosha lakini inaleta furaha. Hasa, unapovuna na kuona matunda ya juhudi zako. Pia, kulima hunifanya nijisikie karibu na ardhi na maumbile.

Napenda chai zaidi kuliko kahawa. Chaih unipa utulivu na hunifanya nijisikie vizuri hasaa hasubui hauj ioni. Napenda chai ya maziwa kwa sababu inaladha laini na hunipa nguvu pole pole. Kahawa kwangu huwa kali kidogo na wakati mwingine hunifanya nijisikie na haraka sana. Kwa hiyo chai ndio chaguo langu kwa sababu inanipa amani na kunisaidia kuanza au kumaliza siku vizuri.

Kipindi cha televisheni, ninacho penda ni vipindi vya kuelimisha na hadithi. Napenda vipindi vinavyo onyesha maisha halisi familia au changamoto za kila siku kwa sababu, vinafundisha na kuburudisha pia. Vipindi kama hivyo hunifanya nijifunze mambo mapya na kufikiri kwa kina. Pia, napenda vipindi vyenye maadili mazuri ambavyo vina ujumbe wa matumaini. Kwangu kipindi kizuri ni kile kinacho ni burudisha na kuniacha na mafunzo fulani.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia hunivutia kwa sababu hunirahisishia maisha na kazi napenda kujifunza jinzi programu, au vifaa, vipya, vina vyofanya kazi na kuona, vinaweza kunisaidia vipi. Ingawa wakati mwingine inachukua mda kuzoea. Kujaribu teknolojia mpya unifanya nijisikie wa kisasa na tayari kukabiliana na mabadiliko ya dunia.